Nini kinacho kuwa motisha kazini? Motisha kazini ni jambo ambalo lina linatofautiana kwa kila mtu, lakini kwa upande wangu kuna mambo kadhaa ambayo hunipa nguvu na hamasa ya kufanya kazi kwa bidii na kwa ufanisi. Hizi ni baadhi ya sababu ambazo hunifanya niwe na motisha kazini na kuzifanya kazi zangu kwa furaha na umakini. Moja ni malengo ya kibinafsi na ya timu. Mara nyingi napenda kuwa na malengo wazi ya kibinafsi na ya timu. Malengo haya huniwezesha kuelewa ni nini kinachotakiwa kufanywa na lini. Hii inasaidia kuweka mkazo kwenye kazi na kuhakikisha kuwa napiga hatua ya mafanikio kila siku. Malengo yangu ya kibinafsi yanahusisha kupiga hatua katika kazi, kujifunza ujuzi mpya na kutoa matokeo bora. Hii inanipa motisha ya kufanya kazi kwa umakini. Kwani najua kwamba kila hatua ninayochukua inanipeleka karibu na malengo yangu. Pia ni malengo ya timu hunifanya nijivunie kila tunachofanya pamoja na wenzangu na hiyo inanipa nguvu ya kufanya kazi kwa ushirikiano ili kufikia malengo mafanikio ya pamoja. Pili ni kutambuliwa na kuongezwa. Ingawa si kila mara ninahitaji kutambuliwa kupata sifa kwa kazi yangu, huniwezesha kuwa na motisha zaidi. Napenda kuona kwamba juhuda zangu zinathaminiwa na viongozi wangu au wenzangu. Hii inahamasisha na kunifanya niendelee kufanya kazi kwa bidii kwa sababu unajua kwamba mchango wangu unathaminiwa. Sifa au pongezi ni kama kuthibitisha kwamba kazi yangu ina maana na hiyo inaniwezesha kujivunia kazi yangu. Tatu ni changamoto na ukuwaji. Motisha yangu inakuja pia kutoka kwenye changamoto na nafasi ya kukua. Ninapokutana na changamoto mpya kazini huwa napata motisha ya kuzitatua. Changamoto zinanifanya nijifunze na kuboresha ujuzi wangu. Na kila wakati ninapoishi na changamoto au kumaliza kazi ngumu. Ni furaha kubwa kuona maendeleo yangu ni moja ya ya mambo yanayonifanya niwe na motisha kubwa. Najiweka kwenye hali ya kujifunza na kutafuta ufumbuzi kwa changamoto zinazojitokeza. Nne ni uhusiano mzuri na wenzangu Napenda kufanya kazi katika mazingira ya kushirikiana ambako kuna ushirikiano mzuri na mawasiliano kati ya mimi na wenzangu. Kujua kwamba ni sehemu ya timu inayoshirikiana na kusaidiana kwa pamoja kunanifanya niwe na motisha ya kuongeza juhudi zangu Nilijua kwamba kila mmoja anachangia katika mafanikio yetu na hiyo inanifanya nijivunie kazi yangu zaidi Wakati tunafanya kazi pamoja na kushirikiana najua kuwa tunafanya kazi bora zaidi kuliko vinavyoweza peke yetu. Tano ni kujua kwamba kazi yangu ina athari. Motisha yangu huongezeka unapojua kwamba kazi yako ina athari mzuri Kujuwa kwamba kile ninachokifanya kina manufaa kwa wengine, kwa kampuni au kwa jamii kunanifanya niwe na hamasa mkubwa. Kuona matokea ya kazi yangu kama vile miradi inavyofanikiwa au malengo yanavyotekelezwa, kunanipa nguvu ya kufanya zaidi Naupenda kuona kwamba mchango wangu unaleta mabadiliko chanya na inasaidia kufanikisha malengo ya timu wa kampuni kwa jumla. Sita ni kujitolea kujifunza na kuboresha motisha yangu inatoka pia kwenye hamu ya kujifunza na kuboresha. Kila siku napenda kuchukua muda kujifunza kitu kipya Iwe ni ujuzi wa kifundi, mawasiliano bora au mbinu bora za utendaji kujua kwamba kuna nafasi ya kujifunza na kukua kila siku kunanifanya niwe na motisha ya kuelekeza majukumu kutekeleza majukumu yangu vizuri. Napenda kutafuta njia mpya za kuboresha kazi yangu na kutoa matokeo bora zaidi. Na hii hunifanya nijivunie kazi yangu na kwamba kila siku ni nafasi ya kujifunza Saba ni heshima na uaminifu kutoka kwa viongozi. Napenda kuwa na uhusiano, heshima na viongozi wangu. Wakati viongozi wanatambua juhudi zangu na kunionyesha kwamba wana imani na mimi. Hiyo inanipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii uongozi mzuri unachochea hamasa na kujitolea kwa timu na wakati viongozi wanatoa msaada na ushauri, najua kuwa ni sehemu ya timu inayothamini inayothamini mchango wangu nane ni nifuraha ya kufanya kile unachopenda. Mwisho, moja ya mambo muhimu ni kwamba napenda kila ninachokifanya. Kazi yangu inanipa furaha kwa sababu inaniruhusu kutumia ujuzi na vipaji vyangu. Furaha ya kufanya kazi unayoipenda huchochea motisha ya kufanya kila jambo kwa juhudi kubwa na fanisi. Kujua kwamba kazi yangu ni sehemu ya safari yangu ya binafsi na ya kitaaluma kunanifanya niendelee kuwa na motisha na kujivunia kile ninachofanya. Kwa ujumla motisha yangu kazini inatokana na mchanganyiko wa malengo yangu. Kutambuliwa kwa juhuda zangu, changamoto zinazonijenga, ushirikiano na wenzangu, na furaha ya kuona kazi yangu ina athari ina athari nzuri. Hii inafanya kazi yangu kuwa yenye maana na kila siku ninapojitahidi kufika malengo yangu najua kuwa ninajenga mafanikio yangu na ya timu yangu kwa pamoja.

Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi. Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ambaye anachukua nafasi muhimu sana katika maisha yangu. Ni mtu ambaye tunashirikiana mambo mengi kutoka kwa furaha hadi changamoto na tumekua na uhusiano wa kina kwa muda mrefu. Huyu ni rafiki ambaye ananielewa kwa undani na tunasaidiana kwa njia ambayo inajenga uhusiano wetu kila siku. Rafiki yangu wa karibu ni mtu anayejua jinsi ya kunifanya nicheke hata wakati mwingine ninapokuwa na huzuni au shinikizo la kazi. Tunacheka sana pamoja na hatupuuzi mambo madogo. Tunajua jinsi ya kufurahi na kupunguza mvutano wa maisha. Tuna tabia ya kucheka kwa vitu vidogo. Na hii ni moja ya vitu vinavyotuunganisha zaidi. Ni muhimu, ni mtu ambaye anajua kuleta furaha kwenye hali yoyote na tunafurai sana kuzungumuza kuhusu mambo ya kijamii, familia au hata maisha ya kila siku bali na furaha rafiki yangu wa karibu ni msaada mkubwa wakati wa changamoto Tunakuwa na mazungumzo ya kina kuhusu maswala magumu ya maisha na mara nyingi tunasaidiana katika kutoa mawazo au kuangalia mambo kwa mtazamo mwingine Hii inajumuisha kujadili maswala ya kifamilia, kazi na malengo binafsi Ananisaidia kutatua matitizo na kunipa shauri nzuri hata wakati wa matatizo Tunakuwa na imaniya kuweza kushinda changamoto hizo kwa pamoja Rafiki yangu pia ni mtu anayejali na anayeonyesha upendo Tunajali maisha ya kila mmoja wetu na tunahakikisha kwamba tunasaidiana katika nyakati ngumu uaminifu ni kiungo muhimu kati yetu na tunaheshimiana kwa kila hatua tunapochukua pamoja Kila wakati tunahitaji msaada au tunapofurahi Tunaweza kuitegemea mmoja wetu Hii inajenga msingi wa urafiki wa kudumu Pia rafiki yangu ni mtu ambaye anavutiwa na mambo ya maendeleo Tunazungumza mara nyigi kuhusu malengo yetu na jinsi ya kufikia mafanikio katika maisha hatujali tu kujenga furaha bali pia tunajitahidi kujiendeleza kwa njia bora na tunasaidina katika kutafuta mikakati ya kuboresha maisha yetu ni rafiki ambaye hutoa ushauri mzuri na ananiunga mkono katika kupigania malengo yangu, kwa jumla rafiki yangu wa karibu ni mtu ambaye ananijua vizuri ananithamini na mimi pia namthamini kwa undani urafiki wetu umejengwa juu ya kuaminiana, heshima, upendo na msaada wa kweli ni mtu ambaye anafanya maisha yangu kuwa bora na sidhani kama ningekua na furaha ile ile bila yeye katika maisha yangu.

Unasomea wapi habari mtandaoni? Ninasomea habari mtandaoni kupitia vyanzo mbalimbali. Kuna tovuti, blogu na majukwaa mengi yanayotoa taarifa za kisasa na makala za kina kuhusu matukio ya kimataifa, uchumi siasa na burudani. Kwanza ni tovuti za habari za kimataifa. Ninapenda kutumia kutembelea tovuti kubwa za kimataifa kama vile BBC, CNN na Al Jazeera. Kwani hizi hutoa habari za kila dakika ya kuhusu matukio makubwa ya duniani. Tovuti hizi zinanipa mtazamo wa kina kuhusu maswala ya kisasa, uchumi na jamii na pia zinatoa maoni kutoka kwa mataaluma na wachambuzi wa swala mbali mbali ya pili ni tovuti za habari za Kenya na Afrika Kwa habari za ndani za Kenya na bara la Afrika tovuti kama The Standard, Daily nation na The Standard ni sehemu nzuri za kupata tarifa za kisasa tovuti hizi hutoa habari kuhusu maswala ya kisiasa, biashara, michezo na burudani na zinahusisha pia mageni kutoka kwa wataaluma wa eneo hili. Blogu za kitaalamu na maoni ni tatu. Ninapenda pia kusoma blogu za wataalumu na makala za kina kuhusu maswala maalumu kama teknolojia, maendeleo na afya. Hizi hutoa taarifa za kipekee, michango ya wataaluma na maoni ya ndani kuhusu mada fulani. Kwa mfano, Tech-Crunch na Wired ni tovuti zinazoitolewa na wataaluma katika sekta ya teknolojia. Nne ni mitandao ya kijamii kama vile Twitter, Facebook na LinkedIn Pia ni vienzo vikubwa vya habari vya mitandaoni Kwa kupitia mitandao hii naweza kufatilia akaunti za waandishi wa habari, mashirika na watu maarufu ili kupata taarifa za papo hapo kuhusu matukio ya kimataifa mitandao ya kijamii pia inatoa maoni na mijadala kutoka kwa watu mbalimbali ambayo mara nyingi hutusaidia kuona mitazamo tofauti Tano ni apps za habari Mara nyingi ninatumia app za simu za habari kama vile Google News na Flipboard hizi zinaruhusu kuunda vichwa vya habari vya kibinafsi na kupata tarifa zinazohusiana na maswala yanayonivutia Hii inafanya kuwa rahisi kupata habari kutoka kwa vyanzo vingi vya wakati mmoja Kwa jumla ninasoma habari mtandaoni kwa kutumia mchanganyiko wa tovuti, blogu, mitandao ya kijamii na apps ili kuwa na ufahamu mzuri wa matukio ya dunia na maeneo mbali mbali.

Je, unahifadhi kitu cha thamani? Naweza kusema kwamba, nahifadhi vitu vya thamani lakini kwa kweli. Vitu vyenye thamani kwangu ni vya kihisia na kipekee kuliko vitu vya kimwili. Kila mtu mawazo tofauti kuhusu thamani na kwa upande wangu. Thamani inahusisha mambo ya kihemko, kumbukumbu, mahusiano na uzalishaji wa maisha yangu. Kwa mfano kumbukumbu nzuri za familia ni miungoni mwa vitu vya thamani kabisa. Familia yangu ni sehemu kubwa ya maisha yangu. Na kumbukumbu ambazo tumejenga pamoja ndiyo vitu ambayo vitadumu katika mioyo yetu hata wakati wowote Kumbukumbu za nyakati za furaha, changamoto, zilizoshinda pamoja na hata ile furaha ya pamoja tunayosherekea Mafanikio ya mtu mmoja au wote ni hazina ambayo siwezi kupoteza hizi ni kumbukumbu ambazo zinanifanya niishi kwa furaha Kwani zinanipa nguvu za kuendelea mbele hata wakati wa changamoto marafiki pia ni sehemu ya vitu vya thamani kwangu Kwa wakati na juhuda za kuunda uhusiano wa kipekee marafiki wa karibu ni watu ambao wanashiriki katika safari yangu ya maisha Hawa si tu watu wakupiga porojo Bali ni wale ambao wana nisaidia kunielewa na kutunza Hawa ni watu ambao ni msaada wangu wakati wa shida na vyanzo vya furaha yangu Hawa ni wale ambao tunaweza kushirikiana kwa ukweli na kujenga uhusiano wa kina zaidi marafiki wa karibu ni kama familia nyingine na hawa ni watu ambao wamekuwa sehemu ya maisha yangu kwa sababu ya uaminifu na upendo wa kweli Pia mafanikio yangu ya kibinafsi ni sehemu ya kinacho thaminiwa kwangu kama mtu anayeangalia mbele, kufikia malengo yangu ni moja ya mambo makubwa ya thamani kumalizia masomo, kufikia malengo ya kazi na kuendelea kujifunza ni sehemu ya safari yangu ya maisha ambayo inajumuisha mafanikio Kila hatua inayopigwa inajenga uzoefu na inathibitisha kwamba kazi na juhudi zilifanyika kwa ajili ya kufikia kile kinachothaminiwa Kwa hivyo mafanikio yangu ya kibinafsi yanajumuisha si tu matokeo ya kazi bali pia hata changamoto nilizoshinda Lakini siyo tu mafanikio ya kazi mazungumuzo na kujifunza kutoka kwa kila uzoefu wa maisha ni moja ya vitu muhimu zaidi Hii inahusisha mabadiliko ya kibinafsi, maendeleo na kujua kwamba nimejifunza kitu kipya kutoka kwa kila tukio, hata likiwa ni changamoto. Kila hatau ya maisha yangu hufundisha na hii ni hazina kubwa. Hii ni sehemu ya kulea ustawi wa kiakili na kimwili ambapo kila uzoefu unachangia kujenga mtu bora zaidi. Hii ni pamoja na maendeleo ya kifamilia. Hivyo kama familia tunavyohusiana, tunavyohudumiana na kuunga mikono ni kitu cha thamani kwangu uhusiano wetu wa familia unajumuisha upendo wa dhati, msaada wa kihisia na kukufanikisha malengo ya pamoja Kila mtu anakuwa nafasi yake katika familia na kila muta anachangia kwa namna yake Hata kama ni kwa kujenga mazingira ya upendo na kuelewana Hivyo kila familia nisehemu ya utthamani wa maisha yangu Kwa upande mwingine ubunifu na shughuli za kujitolea pia ni vitu vya thamani kwangu kama mtu ambaye anapenda kujitolea na kusaidia wengine michango yangu katika jamii ni sehemu ya kile ninachoifadhi kama thamani ujumbe wangu katika kusaidia kutatua changamotu na kuwa na athari nzuri kwa jamii huniwezesha kujivunia na kuishi kwa amani shughuli za kujitolea ni fursa ya kutimiza damira ya kusaidiana na kuona dunia inakua bora kupitia juhuda za pamoja. Kwa hivyo, vitu vya thamani kwangu ni kama hazina za kihisia na kiakili. Zina manufaa na maana ya kudumu kwa maisha yangu. Hizi ni sehemu ya kile kinachonifanya niishi kwa furaha, kuendelea, kujifunza na kujivunia. Matokeo ya kile nilichofanya kwa familia yangu. Marafiki na jamii yangu Kumbukumbu za familia, marafiki, wa karibu, mafanikio na michango ya kijamii hizi ni vitu vyenye thamani kwangu na ni sehemu ya msingi ya maisha yangu haya ni mambo ambayo yataendelea kuwa sehemu yangu kwa muda mdefu na kutoa maana kwa kila hatua ya maisha yangu.

Niambie kuhusu majira yako unayo ya penda. Napenda majira ya vuli zaidi kuliko majira mengine. Vuli ni msimu ambao unajulikana kwa hali ya joto ya wastani na upepo wa kupendeza. Ninapenda jinsi hali ya hewa inavyo jipanga, si joto kupita kiasi wala baridi, lakini ni tulivu na nzuri kwa shuguli mbali mbali. Ni wakati ambapo unaeza kuvaa mavazi ya kijoto kidogo au hata sweta na kujisikia vizuri bila kujali kama ni mchana au jioni. Vuli pia ni msimu wa mvua na ninapenda sauti ya mvua inavyo shuka kwa utulivu. Hii inatoa utulivu wa akili na mara nyingi wakati wa mvua napenda kukaa nyumbani na kusikiliza muziki au kusoma kitabu Hali hii inanifanya niwe na amani na huzungukwa na mazingira ya utulivu Pia napenda majira ya joto kwa sababu ya hali ya hewa ya nishati joto linanifanya niwe na nguvu ya kufanya vitu vingi na ni wakati mzuri wakuwa nje na kufanya mazoezi au kushiriki katika michezo ya maji kama kuogelea au kuenda kwenye matembezi ya mazoezi ya mkumwili ni msimu wa shauku na furaha na napenda sana wakati huu kwa sababu kuna mwangaza mwingi na isia ya kuwa na uhuru wa kufurahia mambo. Hata hivyo majira ya baridi ya na hali ya kipekee. Ingawa si kipenzi changu cha kwanza. Hali ya baridi inanifanya nipende kukaa nyumbani na kujivinjari, kupika, kufanya shuguli za kujifurahisha kama kutazama sinema na kutafakari. Hali hii inatoa nafasi ya kutulia na kuchukua muda kidogo kwa ajili yangu mwenyewe Hata kama ni kipindi cha mwaka kinacho itaji kuwa na kivuli cha joto Kwa jumla vuli ni majira yangu bora lakini pia ni na thamani majira ya joto kwa sababu za nje na nishati ya hali ya hewa Hali ya majira ya joto na mvua utoa mabadiliko na mazigira mazuri ambayo unipa furaha na hali ya utulivu.

Una mahusiano gani na wazee wako? Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya kipekee na ya thamani sana katika maisha yangu. Nina dhamini sana uwiano wakaribu na wazee kwani wao ni watu muhimu ambao wamechangia katika malizi yangu na kunifundisha mambo muhimu kuhusu maisha. Mahusiano haya yamejengwa juu ya upendo, heshima na mawasiliano ya wazi na ni vyanzo vikubwa beya ni sharti na msaada wakihisia kwangu. Kwa upande wa upendo wazee wangu wanajua jinsi ya kutoa upendo kwa kweli na wao wanathamini sana kuwa na mimi karibu. Napenda sana kuwaona wakifurahi na kupata furaha kutokana na mafanikio yangu na kile ninachofanya katika maisha. Hiyo inafanya mahusiano yetu kuwa ya kimapenzi zaidi kwani wanaposherehekea mafanikio yangu. Najua kuwa wamewekeza munda na rasilimali nyingi katika kuhakikisha kwamba ninakuwa na furaha na mafanikio. Upendo huu unajumuisha kila kitu kutoka kwa ushauri wa maisha hadi vitu vidogo vya kijamii kama kuzungumuza kwa furaha na kutabasamu pamoja. Pia wazee wangu wananifundisha mengi kuhusu maisha Wanayo hekima na uzoefu mkubwa na kila mara wanapokuwa wakizungumza na mimi Najua kuwa ninaliacha na keep to keep ya Hekima hii haijumuishi tu masomo ya vitabu bali pia masomo kuhusu tabia, maadini na maamuzi muhimu katika maisha Kila mala tunapuzungumuza wanashirikiana mimi masomo ambayo wamesha kuwa nayo kupitia uzoefu wao wa maisha ingawa dunia imebadilika na mara nyingi tunamitazamo tofauti bado naona kuwa kile wanacho sema ni muhimu na ni msingi wa maisha bora Kwa upande mwingine heshima ni guzo muhimu katika mahusiano yetu na thamini sana matarajo yao na najua kuwa wanahitaji kuona kwamba naweza kuwa mtu mbora mwenye maadili na mwenye kujitolea kwa familia yangu heshima hii inaendelea kujengwa kupitia muda wa kujua na kuelewa mawazo yao hata wakati mwingine tunaweza kutofautiana bado tuna heshimiana na kuonyesha ungwana na upendo kwa kila mmoja Hii ni sehemu ya msingi wa uhusiano wetu na inafanya muhusiano yetu kuwa na nguvu zaidi Kwani kila mmoja wetu anajua nafasi yake na thamani ya mwingine mawasiliano yetu ni wazi na ya maana Wazee wangu wanapokuwa na jambo muhimu la kusema huwa wanajua jisi ya kueleza hisia zao kwa njia ya kujenga hata hivyo wanajua pia wakati wakunisikiliza na kutowa nafasi yangu kusema na hii ni sehemu muhimu ya mawasiliano yetu Hii inajumuisha kuzungumuza kuhusu maswala ya familia, changamoto za maisha na pia mambo ya furaha Kila tunapo zungumuza tunajenga uhusiano wakaribu zaidi na mawazo yetu yanakuwa wazi zaidi kwa kila moja wetu zaidi ya hayo nina furahia sana kuwa na wazee wangu karibu Ingawa dunia imejaa shuguli nyingi na wakati mwingine maisha huwa na shinikizo la kufanya mambo kwa haraka napenda sana kutumia muda na wazee wangu vitu vidogo kama kutembelea nyumbani kwao kufanya kazi za pamoja na hata kuangalia filamu au kushiriki mulo wa familia hufanya mahusiano yetu kuwa ya kipeke katika maisha haya kisasa Wakati mwingine ni vigumu kuleta familia pamoja Lakini mimi na wazee wangu tunajua jinsi ya kupandua nafasi za familia yetu na kuendelea kudumisha uhusiano wetu wakaribu Kuna mamba ya kijamii na ya familia ambayo tunashirikiana kwa pamoja Wazee wangu wanatamani sana msingi ya mafamilia na mambo ya kijamii Hii inahusisha kushirikiana kwa pamoja katika sherehe za familia kusherekea siku za kuzaliwa na hata kusaidia kusaindiana katika majukumu ya familia majukumu haya ya familia ni semu ya umoja wetu na kila wakati tunapokuwa pamoja tunajivunia umoja wetu na kusherehekea mafanikio ya kila mmoja wetu Hii ni sehemu ya tabia ya familia yangu ambayo inajivunia kuwa na uhusiano wa karibu na kila mmoja wetu Wakati mwingine pia tuna majukumu ya kijamii pamoja, wazee wangu wanapenda kutoa msaada kwa jamii na mara nyingi tunashirikiana kwa pamoja katika shuguli za kijamii kama kupiga misaada, kusaidia wazee wengine na kuhimiza maendeleo ya jamii. Hii nafanya niwe nafuraha na kujivunia sana kwa sababu najua kwamba naweza kufanya kitu kizuri kwa jamii pamoja na wazee wangu. Majukumu haya ya kijamii yanaongeza maana katika mahusiano yetu kwani tunajua kuwa tunasaidiana kwa pamoja kwa manufaa ya wengine. Kwa jumla mahusiano yangu na wazee wangu ni ya upendo, heshima na mawasiliano. Hawa ni watu ambao wamechangia sana katika maisha yangu na kila wakati tunapokuwa pamoja ninajivunia kuwa sehemu ya familia yetu. Wazee wangu ni vianzo vya hekima, furaha na ushauri na nina thamini sana uhusiano wetu wakipekee. Huu ni uhusiano wakipekee ambao hautaisha na kila moja ya kumbukumbu zetu inajenga familia yangu kuwa na nguvu na inatoa nafasi ya furaha na upendo kila siku.

Ni nani aliye kufundisha jambo muhimu? Aliye nifundisha jambo muhimu ni mtu ambaye ameweza kuonyesha kwangu thamani ya kujitolea, kufanya kazi kwa bidii na kuishi kwa maadili bora Huyo ni mtu ambaye amekuwa mfano wa kuigwa na mafundisho yake yanaendelea kuwa na athari kubwa katika maisha yangu Hii ni kwa sababu anathamini sana familia jamii na maadili na amekuwa na athari ya kipekee katika uamuzi wangu wa maisha mzee wangu baba yangu ni mtu ambaye ali nifundisha jambo muhimu kuhusu maisha na anashikilia nafasi umaluum katika mafunzo yangu Baba yangu diye alie kuwa na athari kuwa zaidi kwangu kwani alitufundisha kwamba maadili ya familia ni msingi wa kila jambo Kwa mfano alituambia kuwa upendo heshima na mshikamano ni vitu muhimu zaidi kuliko mali au vitu vya kimwili Baba yangu alijitahidi sana kutufundisha kuwa familia ni sehemu ya msingi ya jamii na kwamba tunapo kua na uhusiano mzuri na familia, tunaweza pia kuwa na uhusiano mzuri na jamii Hekima ya baba yangu inatokana na uzoefu wake wa maisha na vile alivyo kuza familia yake. Akitufundisha kwamba kuishi kwa maadili ni jambo ambalo huleta furaha ya kweli na mafanikio. Baba yangu alijua kuwa mafanikio hayapatikani kwa njia raisi au bila juhudi. Aliendelea kutufundisha kuwa kazi ngumu na kujitolea ni nguzo muhimu katika kufikia malengo ya mtu binafsi na ya familia Alishi kwa mfano wa ufanisi na mara nyingi alituambia kwamba mafanikio yanakuja kwa wale wanao jitahidi kufanya kazi kwa bidii Alikuwa na mtindo wa maisha wa kutokata tamaa na alitufundisha kwamba kutofanya kazi kwa bidii kunaweza kutufanya tukose fursa muhimu za maisha Kila hatua ya maisha yake ilionyesha mfano wa kuwigwa kuhusu umuhimu wa kujenga tabia nzuri na kufanya maamuzi asahihi Baba yangu pia alijua kuwa kujitolea na kusaidia wengine ni sehemu muhimu ya maisha na alitufundisha kuwa kujenga jamii bora ni jukumbu la kila mmoja wetu Alikuwa mstari wa mbele kwenye shuguli za kijamii na alikuwa akijitolea kusaidia watu katika mazingira yetu Hii ilitufundisha kuwa kama familia tunapasa kujitolea na kwa wengine na kujenga jamii yenye mshirikamano Baba yangu alijua kuwa kama tunataka mabadiliko katika jamii, lazima tuanze kwa kubadilisha vitu vidogo tunavyofanya kila siku Hii ilikuwa ni moja ya mafundisho muhimu ambayo ameendelea kuniwekea Mama yangu pia alichangia sana katika mafundisho haya. Ingawa alikuwepo kila wakati Alijua jinsi ya kuwa na subira na upendo na alitufundisha kuwa upendo wa kweli ni ule unausisha kujali wengine Mama yangu alisisitiza sana umuhimu wa kua na maadili ya juu na kwamba heshima kwa wengine ni gumzo muhimu kwa ya kuwa na uhusiano mzuri Kwa kupitia mama yangu nilijua kuwa kwenda kwa maadili na hekima kwa wengine Hakufai tu kwa familia bali pia kwa jamii kwa ujumla Alikuwa na mtindo wa maisha ya kutunza uhusiano na familia na kujenga mazingira ya upendo na ushirikiano Jambo ambalo limenisaidia kuwa na mtazamo mzuri kuhusu maadili ya familia na jamii Hali ya maisha yetu ilikuwa kwa heshima na bidii na ilikuwa ni shule ya maisha kwetu sisi sote kama familia Baba na mama walijua kuwa watoto wao wanaitaji maadili bora na ushawishi wa karibu ili kufanikiwa katika maisha Hekima ya baba yangu ilinifanya niwe na mtazamo wa kufanya maamuzi ya busara na kuwa na heshima kwa wengine na mama alitufundisha kuwa moyo wa kujali ni muhimu katika maisha Hii ilijenga msingi wa maadili bora ambayo nadhani yana nisaidia katika kila jambo ninapofanya sasa Baba yangu pia alitufundisha kuwa kila jambo lina wakati wake na kuwa vipaumbele ni muhimu Aliendelea kutufundisha kuwa maisha ni safari ya kujifunza na atufai kuridhika na mafanikio ya sasa Alikuwa mstari wa mbele katika kutufundisha kuhusu ustamimulivu wa juhudi Ilikuwa ni wazi kuwa kuwa na nidhamu na kutofuata njia rahisi ni muimu kwa mafanikio endelevu Mama yangu alijivania sana kuona baba yangu akifanya kazi kwa bidii na kuwa mfano mzuri wa uongozi Jambo lililo kuza mtindo wa maisha wa kujitolea na kusaidia wengine Kwa kumaliza baba yangu na mama yangu walikuwa walimu wangu wakuu na mafundisho yao kuhusu madili, kujitolea na kufanya kazi kwa bidii yamekua sehemu ya msingi wa maisha yangu Waliendelea kuwa maathari kubwa kwenye Waliendelea kuwa na athari kubwa kwenye mtido wangu wa maisha na bado leo ni vyanzo vya nguvu na hekima kwangu hao ni watu ambao waliwekeza kwa kweli katika mafinikio yangu na walinifundisha kuwa na upendo wa dhati na kujali kwa wengine Jambo ambalo linanifanya niwe na furaha na amani katika maisha yangu.

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri? Kitanda kigumu au kizuri ni swala linalo usisha sana ustawi wa mwili na usingizi bora ambayo ni sehemu muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Kitanda nisehemu ambayo huwathiri moja kwa moja afya yangu ya mwili na akili na kuamua kati ya kitanda kigumu au kitanda kizuri ni jambo linalo itaji kuzingatia kitu kimoja muhimu starehe ya usingizi. Kwa upande wangu napenda kitanda kilicho na mchanganyiko wa starehe na msaada kwa mgongo na mwili kwa jumla. Nimejufunza kuwa kitana kigumu kinaweza kuwa na faida kwa baadhi ya watu Hasaa kwa wale wenye maswala ya mgongo au ugumu wakupata usingizi kwa uraisi Lakini kwa mimi, binafsi kitanda kizuri ambacho kinamsaada ni kile kinachofaa zaidi Kitanda kizuri ni kile ambacho kinauzito wastani na upole unaotoa starehe ya mwili na pia una msaada wakutosha kwa mgongo Kitanda kigumu maranyingi kinachukuliwa kuwa bora kwa msaada wa mgongo Kwani kinaweza kusaidia kuweka mgongo katika mstari wa moja kwa moja Hii ni muhimu hasa kwa wakati wenye matatizo ya mgongo au wanao pendelea kulela kwenye upande wa mgongo Kwa upande wangu wakati mwingine Kitanda kigumu kinaweza kuwa na manufaa kwa wale wanao penda kushikilia mkao wa kifalme au kutulia tu bila kusinzia sana Hata hivyo kitanda kizuri kinapo usisha kitu kinacho itwa matress ya povu Kitanda cha majimaji au matress iliyo na kipeo cha kusogea Kuna nifanya niisi kuwa niko na utulivu.

Unapata habari wapi? Napata habari kutoka vyanzo mbalimbali na hiini kwa sababu habari nisehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Habari ninjia ya kujiweka updated kuhusu kinachotokea duniani na kuhamasisha maamuzi yangu ya kila siku. Hivyo napendelea kutumia mchanganyiko wa vyanzo vya habari. Ili kupata mtazamo tofauti na hakika kuhusu maswala mbalimbali. Hapa ya kwanza ni mitandao ya kijamii au social media. Na moja wapo ya vyanzo vikuuvya habari ni mitandao ya kijamii kama vile Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Hizi ni platform muhimu za kufuata habari za hapo hapo. Twitter hasa ina julikana kwa kutoa habari za haraka kuhusu matukio yakimataifa, siasa, michezo na burundani. Katika Twitter mimi hufuatilia akaunti za waandishi wa habari, mashirika ya kimataifa na watu maarufu. Ili kupata taarifa za kisasa kuhusu matukio muhimu ya nayo tokea duniani. Facebook na Instagram ni pia maeneo mazuri ya kupata habari kuhusu jamii, burudani na maswala ya kisiasa Pili ni tovuti ya habari ya kimataifa Napendelea tovuti ya habari za kimataifa kama BBC, CNN, Reuters na Aljazira Kwani hizi hutoa habari za kuhusu matukio ya kisiasa, uchumi, jamii na michezo hizi ni tovuti ambazo zinahabari kutoka maeneo mbalimbali ya dunia na kunipa mtazamo wapana kuhusu kile kinachotokea. BBC na Aljazira kwa mfano ni vyombo vya habari vina vyojulikana kwa kutoa habari za kina na mara nyingi hujumuisha mitazamo tofauti kutoka kwa wata aluma, wata alamu ambayo inasadia kuleta ufanisi katika uelewa wangu wa maswala muhimu. Tatu ni tovuti za habari za Kenya na Afrika Kwa habari zinazo husu Kenya na barala Afrika Napenda kutumia tovuti kama The Standard, Daily Nation na The Star ambazo hutoa habari za ndani kuhusu siasa, uchumi na jamii hizi ni tovuti za habari ambazo zimejikita katika kutoa taarifa kuhusu maisha ya kila siku ya wanainchi na matukio ya kijamii Hii inawezesha kufahamu kile kinacho tokea katika nchi yangu na barala Afrika kwa ujumla The Standard na The Nation ni maarufu kwa kutoa habari za siasa, uchumi na maswala ya jamii na nivyanzo bora vya habari za ndani Nne ni magazeti na vituo vya televisheni Ninge penda pia kusema kwa mba magazeti na vituo vya televisheni Nivyanzo vya habari ambavyo bado ni muhimu kwangu magazeti kama The Standard na Daily Nation ni sehemu ambapo napata makala za kina kuhusu matukio ya kisiasa, uchumi na jamii Nikiwa nyumbani pia napenda kutazama vituo vya televisioni kama vile KTN News, Citizen TV, NTV ambavyo hutoa taarifa za moja kwa moja kuhusu matukio muhimu yanayotokea nchini na kima taifa Hii inasaidia kuwa nahabari ambazo ni zakina na zenye kua minika Kwani hutolewa na wataaluma wa habari ambao wanajua jinsi ya kuandika au kuripoti kwa usahihi Tano ni apps za habari Apps za habari ni njia nyingine nzuri ya kupata habari za kila wakati Mimi hua natumia Google News ambayo inajumwisha habari kutoka vyanzo mbalimbali vya habari na ni rahisi kuona habari zinazo husiana na maswala ambayo ninavutiwa nayo Pia Flipboard ni app ambayo nyingine ambayo inaniruhusu kuundaorodha ya maswala ya nayo nivutia kama teknolojia, siasa na michezo Hii ni njia rahisi ya kufuatilia matukio ya kisasa, kutoka vya nzo mbali mbali vya habari na kuweka, kuweza kujua kile kina chotokea duniani kwa haraka. Sita ni podcast na YouTube. Mara nyingi pia napenda kusikiliza podcast ambazo zinajikita katika maswala ya siasa, uchumi na maendeleo ya kijamii. Podcast kama The Daily ya New York Times au Upfast ya NPR zinatoa mkhutasari mzuri wa habari za kila siku na zinanifanya niwe na ufahamu wa haraka wa matukio makubwa ya nayotokea Youtube piani chanzo kizuricha habari Kuna mashirika ya habari ya nayotoa vipindi vya habari kama njiaya video na maranyigi mimi natumia YouTube kutazama taarifa za kina kutoka kwa waandishi wa habari na wachambuzi wa maswalambali mbali Saba ni vikao na mikutano ya kijamii Pia mikutano ya kijamii au vikao vya majadiliano ni sehemu ya kupata habari kwa njia ya moja kwa moja Maranyingi mimi hushiriki katika mikutano au vikao vya kijamii ambapo Tunajadili maswalambalimbali ya kijamii naya kisiasa vikao hivi hutoa fursa nzuri ya kubadilisha na mawazo na kupata mtazamo wa watu tofauti kuhusu matukio ya sasa Kwa kumaliza habari ninazo pata ni kutoka kwa mchanganyiko wa vyanzo mbalimbali kutoka kwa mitandao ya kijami, tovuti za habari, magazeti, apps za habari, podcast na vituovya televisheni. Hizi zote zinasaidia kuwa na taarifa za haraka na zakina kuhusu matukioya kimataifa, kitaifa na ya kijamii.